Kwa kawaida, mimi hutazama video mtandaoni kupitia majukwaa maarufu ya video hasa pale ninapotaka kupata taarifa, kujifunza jambo jipya au kuburudika. Hutumia video za kielimu kujiongezea maarifa ama mafunzo mafupi, maelezo ya kitaaluma au ushauri wa maisha. Pia hutazama video za burudani wakati wa mapumziko kama mziki mahojiano au vipindi vinavyonivutia. Mimi huchagua kutazama video kulingana na maudhui yenye maana na yanayoongeza dhamani na hujitahidi kutotumia muda mwingi kupita kiasi ili kudumisha uwiano mzuri wa muda wangu na kila siku.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula chepesi lakini chenye lishe, mara nyingi hupendelea wali au ugali kwa kiasi. Nikiviambatanisha na mboga kama sukumawiki, kabichi au mboga za majani, pamoja na protini kama mayai, samaki au maharagwe. Aina hii ya chakula hunishibisha bila kunisumbua tumbo kabla ya kulala. Napenda chakula cha jioni kiwe rahisi kumengenwa ili nipate usingizi mzuri. Pia, hujitahidi kuepuka vyakula vizito au vyenye mafuta mengi usiku. Kwa ujumla, chakula cha jioni hunisaidia kurejesha nguvu za siku na kuandaa mwili kwa mapumziko ya usiku.